Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni maana maoni ndio inafanya mtu ajue kile ambacho hiyo video inamaanisha ama kile ambacho kimetendeka maoni huwa ya muhimu sana, zingine huwa za kujenga, lakini zingine si za kujenga huwa watu wanatoa maoni tofautitofauti nzuri na mbaya.

Napendelea chakula chenye ladha ya kuku. Mana mimi napenda ladha ya kuku sana hiyo ndiyo ladha ambayo siwezi tokana nayo maana pia napenda kuku ndo kwa mana napenda ladha ya kuku. Nikipika chakula huwa natia ile ladha kwenye chakula.

Mafunzo ya kufanya kazi pamoja kwa umoja, hiyo imenisaidia sana maishani, maana nimejua kukaa na watu na nimejifunza jinsi watu tofauti tofauti, wanavyo kaa na wanavyostahili kuendeshwa na kukubaliwa.